Ninapenda kujipanga na kumaliza kazi yangu yote ninapokuwa huko kazini. Hili nisije nikafanya kazi wakati wangu wa mapumziko ambao ndiyo wakati nafaa kushugulika na mambo ya maisha kibinafsi. Mara nyingi mimi hukua kazini hivo wakati wa maisha ya kibinafsi wangu ni mdogo. Ninapenda kuchukua likizo pia kazini ili nipate nafasi yangu ya kufanya mambo mbalimbali kama vile kuhusika na jamii, kutembelea maeneo ya burudani na pia kusafiri katika mahali ama nchi mpya. Ninapenda pia kuhakikisha kwamba ninapata ninatenga wakati wa mapumziko ambapo sifanyi kazi yoyote na pia ninapenda kuifanya kazi yangu kwa bidii ili nipate wakati wa likizo unapofa.

Ninapenda kunywa chai kuliko ninavyopenda kahawa. Ninapenda kunywa na kuandaa chai wakati wa asubuhi na jioni ninapotoka kazini. Ili kuhusika pamoja kinywaji hicho na jamii yangu. Ninapoandaa chai ninapenda kwanza kuchemusha majani yaive vizuri kabla ya kuongeza maziwa. Pia, mara kwa mara, ninapenda kuongeza tangawizi na sukari kwa kinywaji changu. Ninapenda kunywa chai nikiwa nyumbani na pia ofisini nikiwa kazini. Ninapokosa kunywa chai huwa najihisi sio mchangamfu.

Ninawafahamu majirani zangu wote. Ingawa mimi ndiye nilikua wa kwanza kuja kuishi katika mahali hapa. Majirani walianza kuja baada yangu na nimewajua kwa muda sasa. Majirani zangu ni watu wa kabila mbalimbali. Wengine wana watoto, wengine hawana watoto. Kuna wale ambao wanaishi na jamii zao na wengine wanaishi peke yao. Ila, tunajuana na tunaishi vizuri kwa amani. Hakuna siku hata moja, tangu niishi na maru. Mjirani wangu kumekua na mgogoro wowote ule. Majirani zangu mara kwa mara, huwa tunaombana msaada na kusaidiana. Kama vile, kama mtu ana mgeni na hayuko karibu, anaeza kumuagiza mgeni wake, aje akaye hapa kwangu, hadi atakapofika. Mimi naye, wakati mwingine, ninaweza kuomba msaada kutoka kwa hawa majirani. Kama vile, wakati ambao nahitaji kifaa, kama vile pasi na sina, ninaweza kuenda kwa jirani, nikaazima na nikaarudi. Majirani zangu ni watu wazuri ambao tumejuana na kuishi vizuri kwa muda wa miaka mbili na nusu sasa.

Ninapenda sana majira ya vuli. Majira ya vuli ni wakati ambao kuna mvua ndogo ndogo ambayo si kubwa. Kitu kinachonifanya nipende sana majira ya vuli ni kwa sababu wakati huo kuna mvua ndogo ambayo hunyesha na kuisha. Na pia hakuna vumbi, sipendi hata kidogo vumbi. Wakati huu, hua nimepalilia shamba langu na ninaanza kupanda na chakula kinaweza kumea vizuri katika majira haya. Kila wakati majira ya vuli yanapo anza nahisi furaha sana kwani sitaweza kushuhudia vumbi nyingi barabarani na hata nyumbani na pia ninaanza kupanda.

Ninapenda paka kuliko mbwa. Paka ni mnyama mpole, mtulivu na anapenda kutulia. Ikilinganishwa na mbwa ambaye mbwa anapiga kelele sana hana utulivu na pia anapenda kutembea tembea kila mahali. Nimewahi kuwa na paka nikiwa mdogo ambaye aliishi kwetu kwa muda wa zaidi ya miaka kumi. Huo wakati ndiyo nilianza kuwapenda paka. Napenda paka kwa sababu anapenda usafi. Kila wakati paka anapotaka kuenda haja. Anachimba shimo na pia baada ya kuenda haja anazika lile shimo. Hilo ni mojawapo wa mambo ambayo yanafnifanya nimpende paka ikilinganishwa na mbwa. Watu wengi wanapenda kukaa na paka na ninapenda watu ambao pia wanapenda paka. Majirani zangu wana paka na hao paka huwa wanapenda kuja kwangu na ninawapenda.

Ninapenda kufanya kazi na wengine kuliko ninavopenda kufanya kazi peke yangu. Ninapenda kufanya kazi na watu wengi, kwani tunapofanya kazi pamoja, unaeza kupata maagizo, unapopata shida lolote katika kazi. Pia, ninapotaka usaidizi wowote, ninakuwa na mtu ambaye naeza kumkimbilia, nikamwambia haja yangu ama shida yangu katika kazi na akanisaidia. Napenda pia kufanya kazi na watu wengi kwa sababu ninaweza kujifunza zaidi kuhusu tabia mawazo na mitazamo ya watu mbali mbali katika maisha. Ninapenda pia uchangamfu, unaotokana na kufanya kazi pamoja na watu wengine, kwa sababu watu mbalimbali, wanazo njia mbalimbali za kuishi na mitazamo yao ya maisha mbalimbali. Hivo, napenda kufanya kazi na watu wengine, kujifunza kutoka kwao na pia ninaweza kuwafunza.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, kwanza ninapenda kuamka asubuhi mapema. Niamkapo asubuhi mapema, ninaweza kujiandaa kwa siku, kupata kiamsha kinywa bila haraka, na pia kupanga shughuli zangu za siku. Pia, ninapenda kupanga kazi yangu ili kila wakati nijue ninini ninachofaa kufanya wakati yule. Hivo, ninajipata kwamba siku inapoisha. Ninakua nimefanya shughuli zangu zote na kazi zangu zote ambazo nilikua nimepangia. Pia ninapenda kupata wakati wa mapumziko, mara kwa mara ninapojihisi kuwa na uchovu. Baada ya kupumzika, ninapata kuwa na nguvu na kuongeza uzalishaji wangu. Ninapenda pia kujifunza mambo mapya, kutoka kwa mtandao, kusoma vitabu na pia kujifunza kutoka kwa watu wengine.